Malengo yangu ni kukua kitaalamu, kuwa mtaalamu bora na kujenga maisha yenye uhuru, wa kifedha kupitia kile ninachofanya. Kwanza kabisa, kwa sasa nipo kwenye hatua ya kujifunza na kujijenga, ninasomea software engineering na ni ya interest sana na vitu kama kutengeneza websites, apps na pia UI UX designing. Kwa hiyo, hatua yangu ya kwanza ni kuwa na ujuzi imara, yaani kuelewa vizuri coding, kuelewa jinsi systems inazofanya kazi, na pia kujua kutengeneza bidhaa ambazo watu wanaweza kutumia kwa urahisi na kufurahia. Nataka nisiwe tu mtu anaye kod bali kuwa anaye elewa shida za watu na kutengeneza solutions zinazofanya maisha yao yawe rahisi. Kwa muda wakati nataka kupata kazi nzuri au clients labda niwe developer au designer kwenye kampuni ya tech au nifanye freelancing. Hii itanisaidia kupata experience ya kweli, kujifunza kufanya kazi na watu tofauti, kufanya kazi chini ya deadlines na kuelewa mahitaji ya soko. Pia itanisaidia kujenga jina na portfolio nzuri. Kwa muda mrefu zaidi, ndoto yangu ni kujitegemea zaidi kifedha kupitia tech ningependa ama kuanzisha product yangu mwenyewe kama website app au platform itakayokuwa inaingiza pesa au kuanzisha kampuni ndogo ya tech au kuwa mtalamu anayetambulika sana kwenye eneo fulani kama UIUX au web development.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi inayohusiana na utotoni ni wakati niliokuwa nikicheza na marafiki zangu mtaani bila stress yoyote ya maisha. Nakumbuka tulikuwa tunatoka nje asubuhi au jioni baada ya kazi za nyumbani au shule. Tukicheza mchezo kama blada, kuruka kamba ama kufukuza. Hakukua na simu, hakuna social media, hakuna presha ya maisha. Kilichokuwa muhimu tu ni kucheka, kushinda au kushindwa kwenye mchezo na kufurahia muda tulio nao pamoja. Kitu kinachofanya kumbukumbu hiyo, iwe ya pekee sana ni ile hali ya uhuru tuliokuwa nayo. Hatukuwa na wasiwasi, wa kesho, itakuwaje, pesa zitapatika na wapi, au watu watatufikiriaje, tulikuwa tunaishi tu kwa wakati ule. Ukimaliza kucheza na kurudi nyumbani ukiwa mchafu na umechoka ulikuwa unajisikia furaha ya ajabu na kumbuka pia nyakati za familia hasa jioni au wikendi tulipokuwa tunakaa pamoja kama familia tukiongea kucheka au kuangalia televisheni pamoja ilikuwa inafanya nijisikie salama na kupendwa hata kama hatukuwa na vitu vingi vya kifahari kulikuwa na upendo na amani.